Kwa kweli, napenda kula nje ya nyumbani. Kwenye migahawa midogo au vibanda vya chakula vilivyo na chakula cha asili. Mara nyingi nachagua sehemu tulivu, safi na zenye huduma nzuri. Hasa zile zinazopika chakula cha nyumbani kama wali nyama choma au samaki pia. Pia hupenda kujaribu mikahawa mipya mara chache kwa mabadiliko na uzoefu mpya wa ladha.

Najilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuchukua tahadhari rahisi muhimu kila siku kama mtu wa kawaida anavyofanya. Natumia nywila imara, situmii nywila moja kila mahali. Nawasha udhibitisho wa hatua mbili ama tuwe fei pale inapoezekana. Inakuwa makini na link au ujumba wa ajabu. Nasasisha simu na apps mara kwa mara. Sishiriki tarifa binafsi ovyo mtandaoni. Natumia wi fi salama ni nakagua mipangilio ya faraga.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya ubao, inanifurahisha kwa sababu, inachangamsha akili na kunifanya nifikiri kimkakati, ni njia nzuri ya kupumzika na kushirikiana na marafiki ya familia, inafundisha subira, kupanga na kukubali kushinda au kushindwa. Michezo kama drafti, chess, scrubbo au ludo, hunipa burudani kubwa. Hasa wakati wa jioni ya weekend, pia napenda zaidi michezo inahusisha mazungumzo na kicheko kuliko ushindani mkali sana.

Ni mewahi kujaribu vyakula kadhaa vya ya kigeni. Na vingine vili nifurahisha sana mfano Pizza ya Italia. Ilinivutia kwa urahisi wake na latha nzuri ya jibini na viungo Baja na kimarekani hasaa ile yenye nyanyama iliyo andaliwa vizuri na sauce Fried rice na ya kichina. Inalatha laini na mchanganyiko mzuru wa mboga Shawarma ya kiarabu. Napenda jinsi nyama na vyungo vinavyo changanyika Chapati ya kihindi, laini na nzuri ukiila na supu au mchuzi. Sivyote nilivipenda maramoja. Lakini kujaribu vyakula vya tamaduni tofauti unifungua akili. Na kunipa uzoefu mpya.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu wazo hilo hunivutia kwa sababu inanipa uhuru wa kufanya maamuzi, na nafasi ya kubadilisha wazo au kipaji kwa kipato inanifundisha uwajibikaji uvumilivu na kujifunza kutokana na makosa. Ningependa biashara inahusisha, huduma, au bidhaa inayotatua tatizo halisi ata kama ni ndogo mwanzoni, changamoto kama mtaji, ushindani na hatari zipo. Lakini naamini kwa mpango mzuri kujifunza pole pole na nithamu biashara inaweza kukua taratibu.

Ndio, niwahi kuwenda maonyesho ya sanaa, uzoefu wake hunipendeza kwa sababu hunipa nafasi ya kuona dunia kwa mtazamo wa wasanii tofauti. Pata jinsi sanaa inaeza kuelezea hisia au ujumbe bila maneno mengi. Inanifanya nifikirie na kuuliza maswali kuhusu jamii na maisha. Nimefurahia zaidi maonyesho yenye uchoraji na picha. Hasa yale yanayo onyeshe maisha ya kila siku au tamaduni. Mazingira ya maonyesho pia huwa tulivu ya kutafakari. Jambo linalonisaidia kupumuzika kwa kupata muskumo mpia.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni ile inayo kuwa na maana kwa watu wengine. Si tu kwa kipato kwa mfano. Kazi inayo saidia au kuboresha maisha ya wengine. Inayo nifanya nijiisikie nina mchango. Kazi inayo nipa nafasi ya kujifunza na kukua. Kazi yenye heshima, uaminifu na mazingira mazuri ya kushirikiana. Kwangu kazi bora si ile ya mshahara mkubwa pekee. Mbali ile ninayofanya kwa moyo. Ukijua jioni, ukirudi nyubani kwamba kuna mtu amenufaika kwa sababu ya juhudi zako.

Napendelea kufanya mazoezi asubuhi, sababu kuinua nguvu na kunipa motisha ya kuanza siku vizuri, husaidia akili kuwa makini na mshikamano wa mwili kuanza vizuri. Asubuhi kuna utulivu zaidi na hewa safi hufanya mazoezi yawe ya kupendeza. Hata hivyo, mara nyingine jioni ni nzuri pia. Hasa ikiwa siku imekuwa yenye shuguli mingi, mazoezi ya jioni yanaeza kusaidia kupumuzisha mwili na akili kabla ya kulala. Kwa kifupi, asubuhi ni bora zaidi kwangu lakini jioni ni chaguo zuri pia kulingana na ratiba.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini kwa kuchagua, hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu. Ni njia nzuri ya kujifunza uzoefu wa wengine, hasa kuhusu bidhaa, huduma, au mada fulani. Kati mwingine maoni hunipa mawazo mapya, au kunifanya nifikirie kwa upana zaidi. Hata hivyo, kuwa siamini kila maoni moja kwa moja. Najua wengine kuandika kwa hasira, mzaha, au bila taarifa kamili. Kwa hiyo, nachukua yaliyo na mantiki na kuyaacha ya sio na faida. Kwa kifupi, mtandaoni ni muhimu. Wawatu ya some kwa akili ya kuchambua, si kwa kuadhirika haraka.

Nini, mwazi ninaopenda zaidi ni Disemba. Sababu ni katha ni muda wa likizo na familia na mara nyingi, watu wanakua na furaha zaidi. Hali ya hewa mara nyingi ni tulivu, au baridi kidogo. Jabo linalofanya kuwa rahisi, kupumuzika. Kuna sherehe na matukio ya kipekee, pia, ni fursa ya kutafakari mwaka uliopita na kupanga mipango mpya. Pia napenda mechi, au September wakati wa mubadiliko ya msimu. Hewa nzuri, mandhari ya asiria yanapokwa mazuri kuangalia.